Naam ningesema kwa ya kwamba nafikiria ya kwamba mitandao ya kijamii imerahisisha kazi kwa watu ama kupata na mawasiliano kwa hivo wa saa hii unaezapata hata mtu sii ile ile muda wakutumia kutembea hadi kwa mtu kumwambia kitu unaezatumia hata rununu kumpigia simu kwa hivo imerahisisha mawasiliano.

Napenda kuku kwa sababu huyu mnyama mwenye anaitwa kuku amekuwa muhimu kwetu kwa sababu wakati mwingine unapata umesahau hii masaa ni saa ngapi ama wakati umelala angalau ukuamsha kwa kuwika asubuhi. Kuku amekuwa muhimu katika nyama na katika mambo mengi katika kwa nyumba kwa hivyo kuku ni.

Naam kile kitu ambacho napenda sana kufanya na familia yangu ni ile ya kusikiza mziki napokuwa na familia yangu na tumeketi chini kusikiza mziki angalau unasikia ya kwamba nipo huru angalau niko na watu ambao najua karibu na mimi ama tunaposherekea tunachinja ng'ombe ama kitu kama hiyo tunapokula pamoja au angalau nasikia ya kwamba tupo huru na familia yangu.

Naam wale wazee wetu wa kitambo huwa wanatuambia mtu ukitaka kukaa kwa miaka mingi sana ile angalau unastahili kukimbia asubuhi. Ama kufanya ile mazoezi ya kila siku unapotoka kazini. Usikae kimbia kimbia na kukula haya matunda ile kujikinga labda hali ya magojwa hiyo ndiyo wazee wanatufundisha.